Wakati ninapo itaji msaada kazini, huwa siogopi kuuliza wenzangu au msimamizi wangu. Kwanza, mimi hujaribu kuelewa tatizo vizuri, kisha nawasiliana kwa heshima na uwazi ili kueleza changamoto ninayokutana nayo. Pia, napenda kusikiliza ushauri na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine. Kwa kufanya hivyo, mimi husaidika kwa kutatua tatizo haraka na kuboresha ujuzi wangu kazini.

Napenda kusoma vitabu vya kujielimisha na vya hadithi. Vitabu vya kujielimisha hunisaidia kuongeza maarifa na kuboresha ujuzi wangu katika maeneo mbalimbali. Pia napenda hadithi za kubuni na riwaya kwa sababu hunipa burudani na kunipeleka katika ulimwengu tofauti wa mawazo. Mara nyingi, mimi husoma vitabu wakati wa mapumziko au kabla ya kulala. Kusoma vitabu hunifanya nijisikie mtulivu na kunisaidia kukuza fikra zangu.